Napenda mikutano yenye mazungumzo ya wazi na mazingira ya urafiki hasa ile inayolenga kujifunza na kubadilisha mawazo Mikutano ya maendeleo ya jamii elimu wa ubunifu hunivutia kwa sababu unanipa nafasi ya kuelewa mitazamo tofauti na kupata maarifa mapya napendelea mikutano isiyo na msongamano mkubwa ambapo kila mtu ana nafasi ya kushiriki kwa huru bila presha.

Ndiyo nimewahi kwenda maonyesha ya sanaa na ilikuwa, ilikuwa uzoefu wa kuvutia sana nilifurahia kuona michoro, vinyago na kazi mbali mbali za wasanii ambao, ambao walinionyesha ubunivu na mawazo ya kipekee. Kila kazi ya sanaa ilikuwa na ujumbe wake na ilinifanya nitafakari kuhusu maisha yangu, tamaduni na hisia za binadamu.

Napendelea chakuda chenye kisicho na mafuta mengi kwa sababu wana nafikiri zaidi kuhusu vya na jinsi chakuda kina vya adhili mwili wangu Chakula chenye mafuta kidogo nafanya nijisikie mwepesi na kuendelea na shughuli za siku bila kuhisi uzito au chofu Mara ingine napendelea mboga matunda wali, samaki, walio chemushwa au kuokwa.

Kila siku huwa nafanya mazoezi mepesi hili kwa kikisha mwili wangu unakuwa na nguvu na afya bora asubui mara nyingi huanza kwa kunyoossha viungo kwa dakika chache ili kuamsha mwili Badae ufanya matembezi ya haraka au kukimbia kwa muda mfupi kutegemi ya ratiba yangu Wakati mingine napenda ufanya mazoezi ya nyumbani kama kupiga push-ups, squats na mazoezi ya tu.

Naishi eneo tulivu lenye mazingira ya kirafiki, ambako majirani wanajuana na kusaidiana mahali hapa huwa na hewa safi na miti mingi inayofanya joto liwe la kupendeza hasa asubuhi na jioni barabara ni salama kutembea na maduka muhimu yako karibu hivyo kurahisisha maisha ya kila siku.

Ndiyo, navaa miwani na imenisaidia sana katika kuona kwa uwazi hasa ninaposoma au kufanya kazi kwenye kompyuta kwa muda mdefu Kabla sijaanza kutumia miwani nilikuwa napata maumivu ya kichwa mara kwa mara na macho kucho kuchoka haraka.Miwani inanisaidia kupunguza tatizo hilo na kunifanya niwe makini zaidi katika shuguli zangu za kila siku.

Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni sitting room kwa sababu ndicho chumba chenye utulivu na nafasi nzuri ya kupumzika baada ya siku ndevu. Umu kuna vitu nzuri, meza ndogo na sehemu inayoweza kusoma vitabu na kuangalia filamu. Ninapenda jinsi mwanga wa mchana unavyoingia kupitia dirisha na kufanya chumba kiwe na mwanga wa asiri unautuliza.

Ningependa kuona maendeleo katika elimu, afya na usawa ya katika jamii, kwanza napenda elimu iwe rahisi kupatikana kwa kila mtu bira kujari hali ya kifedha na kugharamia Pili napenda huduma za afya ziwe bora na rahisi kupatikana ili wagonjwa wote wapate matibabu kwa wakati na gharama nafuu Pia ningependa kuona jamii ikikuwa yenye mshikamano, haki na usawa.

Chakula ambacho na kula mara nyingi mchana ni wali na mboga za majani kama sukuma wiki au michicha. Hii ni kwa sababu ni rahisi kutayarisha na kinatoa nguvu na nichagua bora kiafya. Mara nyingi pia nachanganya na kidogo na nyama samaki ya wali wa kunde ili kuongeza ladha na proteini.

Jambo muhimu zaidi la dini kwangu ni maadili na amani ya ndani. Inanifundisha kuwa mwema, kuwa na huruma, na kushirikiana na wengine na kuishi maisha yenye heshima na haki. Hii huniweka kwenye njia sahihi ya kufanya maamuzi mazuri, kushughulikia changamoto kwa subira na kueleza. Kuendeleza uhusiano mzuri na familia na jamii.

Na shugurikia muda wa mwisho kwa kupanga kazi zango mapema na kugawa muda vizuri Kwanza huweza kwa kutambua kazi muimu na zile zinazo uweza kusubiri kisha kugawa muda maalumu za kila mmoja Mara nyingine hutumia mbinu ya tuduri istirikuwa kikisha hakuna kazi imesahaulika Kwa muda wa mwisho ukakaribu kujipanga kufanya kazi ya harraka zaidi kupoteza bila kupoteza ubora.

Nasaidia jamii kwa njia mbalimbali kulingana na uwezo wangu na muda Mara nyingi uchangia kusaidia kwenye mahitaji maalum kama kushirikiana na jirani au familia zisizo na chakula au kusaidia katika shughuli za kijamii kama usafi mazingira pia uchangisha katika kuelimisha wengine hasa watoto au vijana kuhusu umuhimu wa elimu, maandili mema na afya.

Ile kuongeza ushadishaji wangu huwa naanza kwa kupanga ratiba ya kila siku na kuweka malengo maalumi ya kile ninachotaka kufanikisha Napanga kazi muhimu kwanza na kugawa muda kwa kila shughuli ili kuepuka kupotezo wakati hiVyo ujipanga kufanya kazi bila usumbuvu wa vitu vina vio ni changanya.

Napendelea shati kuliko tishati kwa sababu hunipa sura rasmi kidogo na wafaa zaidi kwenye mazingira ya kazi ya sherehe ndogo Shati pia hunipa nafasi ya kuonyesha mtindo wa kibinafsi hasa pale nikichagua rangi na muundo unao unaofaa, hata hivyo mara nyingine napendelea kufati tishati wakati wa mapampumziko matembezi na shughuli zisizo.

Wakati mkuu wa mpira wabisibori ni pale ambapo timu zinaposhindana kwa nguvu zote ili kushinda mchezo muda huu mara nyingi huanzia mchezo rasmi kwanza ambapo kila mchezaji ana jukumu lake kama kuzipiga mpira kumkamatia kumkamata mpira au kukimbilia kwenye singi Wakati huu ni wa msisimuko mkubwa kwani kila hatua inaeza kubadilisha matokeo ya mchezo.

Kushirikiana na timu mimi hufanya mambo kadha ili kuhakikisha kazi inafanyika kwa ufanisi Kwanza huelewa majukumu yangu na kuyatimiza kwa wakati Pia husikiliza mawazo ya wengine na kushirikiana kushirikisha yangu kwa uwazi Kila mtu aweze kuchangia kikamilifu Mara nyingine husaidia wenzangu pale wanapohitaji msaada au ushauri.